Ndiyo napenda sana muziki wa jadi kwa sababu unapumzisha akili na tena unaweza kuelimisha kwa mambo tofauti tofauti ambao unakua inakupea ladha ya kufanya jinsi ambavyo unataka ama vitu ambavyo unataka tena unapumzisha akili na kulainisha viungo.

Nahakikisha kuwanimeeza kwasiliana na kila mtu vizuri kwa upole umakini na uhakika hili linanisaidia kuhakikisha kuwa kila mtu wamepata yale mazungumzo kwa usafi na unakara uliofa hivi naona kuwa hilo linasaidia sana uwezo na ushilikiano pale kazini.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Kwa vile historia inaelimisha sana kuhusu mambo ambayo yaliyopita mambo ya kale ambayo labda sikuwa nayajua na kuyafahamu. Hivi nikisha soma historia naweza kujifunza na pia naweza kuelewa yale mambo yaliyotokea hapo kale na sikuwa najua.

Ndiyo ningipenda sana kujifunza kazi ya kufua ya kushona mwanguo kwa subabu hii ni kazi ambayo iko na pesa sana unapata watu wengi wanashona yale mwanguo na wanapata wateja wengi hivi labda ni kazini shuleni kila pahali unapata kuwa mavazi yanatumika kwa wingi sana hiyo ndiyo napenda.

Wakati mwingi nina wasiwasi mimi huweza kusoma na naeza kusoma wakati mwingine naeza kuomba nikiomba huwa nasikia mawasiwasi yangu yote imeweza kuisha hivi naeza kufanya jambo lingine bila wasiwasi ama bila kushukwa ama kujihisi vibaya hiyo ndio nafanya.

La miye sipendi kuvaa vipuli hata sina kipuli hata kimoja kwa vile sioni vikipendeza huwa vina maana mbaya sana ukitokea pale nje ukipata na na mtu aliyevalia kipuli unapata kuwa mtu anapatwa na mafikra mabaya kukuhusu kwa hivo miye sipendi kuvaa vipuli hata kidogo.

Ndio napenda sana kutembea misitu ni kwa sababu misitu inahewa nzuri na unapata utulivu wakili pale ukipata ile miti tena kunahewa safi unapata kuwa labda ulikuwa na msongo mwingi wa mawazo ukipitia ile misitu ni unajisikia hivi hulu na tena ile mawazo imezisha kuondokea hio ni mzuri.

Napenda sana kununuwa vitu kwa duka kuu kwa sababu utapata lile duka kuu liko pale linauzwa kila kitu. Hivi sitaweza kupoteza muda mwingi kushinda nikizurura. Kutoka pahali hapa hadi pahali pengine na tena pia vinauzwa kwa bei nafuu. Hivi nikienda pale unapata kuwa napata kila kitu ambacho nahitaji.

Napenda sana nyama ya kuku kwa sababu ni tamu na tena ni rahisi kula kwa mtu kama mimi niko na tatizo la meno unapata kuwa nikipata ile nyama ambayo ni laini ama nyororo kula ihinipei muda mgumu sana kutafuna hivi naipenda sana kwa sababu inasaidia mwili pia sana sana.

Ndiyo napenda sana kusikiriza radio wakati mwingi nikiwa kazini ama nikifanya mambo pale nyumbani kama nafua nasikizia radio napata yale majadiliano yaliomo pale pia najihisi vizuri nikisikiza maoni ya watu wengine na pia najipata na burudika katika zire steshini ziko pare radio.

Mie napenda sana kula nyumbani kwa sababu nyumbani ni chakula ambacho we mwenyewe unajipikia hivi unahakikisha kuwa labda umekiosha vizuri na unachukua muda kukitayarisha na kukipika jinsi ambavyo unataka hivi unapata kuwa hau tapata magonjwa mengi ambayo labda ungepata kutokana na kula chakula ambacho hujui.

Ndiyo napenda sana kunywa maziwa kwasababu kuwa maziwa inasaidia sana mwilini napia inapea mtu nguvu mwilini unapata kuwa wakati mwingine najihisi hivi sina raha na nikisha chukuwa maziwa nasikia mwili wangu umerudi nguvu natena unasaidia viungo vya mwili kusikia vizuri sana.

Napenda sana mwanga wa kati kwa sababu mwanga wa kati unasaidia kusikia unastarehe Ukiwa mkali sana hawi mzuri kwa vile unahisi kuwa labda unachomwa ama labda haukupei ile raha inayostahili lakini mwanga wakati unasikia unastarehe ambayo inafaa na unajihisi vizuri.

Ndiyo, napenda sana kuoga na maji ya moto, kwa sababu maji ya moto yana raha yake, tena unasikia kuwa misuli inapumzika vizuri, hivi ukisha jifungulia maji ya moto unahisi kuwa, vile ulivyo kuwa na uchovu mwingi, umeeza kulainika, hivi unaeza kufanya mambo ambayo, labda haukuwa unataka kufanya.

Kipau mbele kazi ni sana kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa ni maelewano tunaelewana hivi labda tukiamua kufanya jambo tofauti ama tukiasiliana kufanya jambo kama hili tunahakikisha kuwa kila mtu wamelitelekeza jinsi ambavyo linafaa na hiyo inaleta umoja na ushirikiano vizu.

Huwa natumia sana teknolojia ili kujifunza sana sana unapata kuwa kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea ama vina kuja na ujuzi mpya hivi natumia ile teknolojia labda ni kitu ambacho sikuwa najua naenda pale kwenye simu ama rununu yangu na anda na soma kupitia hii teknolojia ya kisasa.

Mimi huwa anasherehekea sana na marafiki zangu tunatoka pale nje tunasakata densi ama pia nanunua shati mpya ya ile timu ambayo imeweza kushinda hiyo ni jambo mojo huwa inanisaidia kusherekea vizuri mafanikio ya timu yangu vizuri sana na nahisi nakamilika.

Kumbu kumbu ambazo ni nazo za utotoni ni vile ambavyo tulikuwa tunacheza mchezo wa cha baba na cha mama ambao mtu mmoja alikuwa anachukua ile fulsa ya mama anacheza kama yeye ndio mama hiyo ndio kumbu kumbu nzuri ambayo naikumbuka hadi wa sasa kwa vile ili nifunza hadi ukiwa mtu mkubwa unajipata vizu.

Ndiyo napenda sana kuenda madukani kwa vile nikishatembea pale naona vitu vipya ambavyo vimeeza kuletwa hivi naeza kujua kuja nyumbani na kuvinunua na kuja kuvitumia humu nyumbani hivi inanisaidia sana kujua yale mambo labda yanahitajika nyumbani kwangu.

Mie ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu huwa naamini kuwa siku njema huonekana asubihi. Hivi ni kisha amka mapema naanzia siku yangu vizuri na natekeleza si shuguli zangu za siku vizuri. Hivi unapata sipotezi muda mungi kufanya yale mambo ambayo hayafai. Hivi hata napata muda wa mapumziko wa muda wa usiku.

Utaratibu wangu wa kila siku ni kuamka mapema. Nikisha amka mapema na hakikisha kuwa naomba natandika kitanda changu. Kisha naamka naenda kutengeneza kahawa. Nikisha tengeneza kahawa. Kwanza naenda naoga. Nikisha oga narudi na kunywa ile kahawa naenda ka.

Sipendi sana chakula ambacho kina mafuta mingi kwa sababu mafuta inaenda kujieka kwenye mwili hivi unapata kuwa watu ambao wanapenda vyakula ambavyo vina mafuta huwa hawana mili mizuri kwa hivyo mimi sipendi vyakula ambavyo vina mafuta mingi havina ladha nzuri na tena unapata kuwa zina letea mwili na tatizo.

Ndiyo mi hutoa sadaka na pia michango sadaka pale kanisani kila jumapili ninapoenda ama kila mwisho mwa ninapopata huwa na hakikisha kuwa nimetowa sadaka pia mchango labda kuna lchangiwa rafiki labda hajisikii vizuri labda kuna sherehe ya lafiki bado na pia nachanga kwa sababu naamini nina ushirikiano sana.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kabisa kwa sababu zinanipa mafikra mazuri, mafikra ambayo sikuwanajua zingine unapata kuwa zinashtua kabisa kwa sababu vitu vya ajabu ama hadithi za ajabu ni vitu ambavyo hutarajii kuzisikia. Hivi napenda sana kuvisikia hivi vihadithi vinanisaidia kujua zaidi.

Naenda na kutana na familia yangu na baada ya kutana na familia yangu tunaamua jinsi ambavyo tutaeza kusherehekea labda tunaeza kutembea mahali labda tunaeza kufanya shugli tofauti tofauti pale nyumbani na hilo ni jambo ambalo mi huweza kunifuraisha sana kutumia ule muda na watu ambao ninawapenda sana.

Mafanikio ambayo ya kibinafsi ambayo ni nadhamini ni kuwa na jihisi vyemamwilini ambao sinamarathi yeyote kuwa na amani na Mungu na pia kuna kuwa na amani na watu wale wengine ambao tunaishi nao hii ni jambo ambalo mimi huona ni mafanikio mazuri sana kazini na kuishi na usalama na watu.

Mie mara nyingi huweza kutumia programu zangu napanga programu ya siku ambayo nitakayo tumia hivi na hakikisha kuwa naifuatilia hili ni hakikisha kuwa kila jedwali ambalo nilikuwa nimelipanga nimelitekeleza jinsi ambayo inafaa na pia nimeeza kufanya yele mambo ambayo sikuwa najua.

Napenda sana chumba changu cha kulala kwa sababu hiki ni chumba ambacho mi hutumia muda mwingi pale kujipumzisha na pia labda unapata kuwa labda nimetoka kazini nimechoka nina mafikra mengi hivi nikijitupa pale nasikia akili imetulia na tena nasikia mwile wote umepumzika hivi napenda sana kile chumba changu.

Kita nimefanya sana vitondo vingi vya wema ambavyo navipenda sana kusikia nimetendea mtu wema akaniambia shukrani lakini kile ambacho nilifanya kizuri ni kusaidia mtu alie mgonjwa kumsaidia kumpa ile vyakula ambavyo alikuwa anaitaji kumnywesha dawa na kumuogesha pia hiyo ndiyo.

Ni vizuri kumwogopa mungu wa maishani ukishamwogopa mungu na kufanya yale mambo ambayo yanamjadisha ama yanampendeza unapata kuwa anajibu maombi yako na tena unapata mafanikio maishani na unaishi vizuri na watu hivyo unapata kuwa hautavurugana na watu pale nje na tena maisha yako hatakuwa.

Napenda sana ule mchezo wa kikapu kwa sababu ule ni mchezo ambao mimi huwa na hisi kuwa nina ile talanta ya kuucheza hivi wakati mwingi natumia watu wengi naenda wanjani na marafiki wangu kujifunza ule mchezo wa kikapu na naona kuwa unaniburudisha na unanifunza mambo mengi.

Ninamalengo ya kuendeleza biashara yangu na nifungue sekta mbali mbali ama kampuni tofauti tofauti nchi mbali mbali nisiwe tu nauzia vitu ambavyo nauza katika nchi yangu peke yake labda ama ladhaa nieze kuuzia tofauti taifa tofauti tofauti.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi na jioni lakini sana sana asubuhi, kwasababu huu ni wakati ambapo nimeamka mwili haujachukua kitu mwilini hivi unapata kuwa na sijachoka hivi unapata kuwa naweza kukimbia vizuri napia naweza kufanya yale mazoezi mengine ambayo yanahitajika vizuri kabisa.

Napenda sana kula wali kwa sababu ni rahisi kupika na tena ni tamu na tena unaeza pika na vitu tofauti tofauti hivi unaeza pata unaeza pika na nyama unaeza pika na viazi unaeza pika na pia mwenyewe unapika kama pilau unaeza upika na nyama kando kama uko na vitu tofauti.

Huwa nahakikisha nimeeza kuyaandika kwenye ratiba yangu ili nahakikisha kuwa nafuatilia kila lengo ambalo nilikuwa nimezieka kazini hivi naona kuwa nahakikisha nimeenda mapema nahakikisha kuwa nafanya ile kazi ambayo ni zaidi tu ya yale nilikuwa nastahili kufanya hivi naeka hiyo malengo.

Ndiyo ninahifadhi vitu vingi vya dhamana kimoja ni ile sulufu ambao niliweza kupewa na nyanyangu hiyo nimeeza kuieka vizuri kwa sababu ni kitu kimoja ambacho najua ninacho cha dhamana na kinanisaidia sana kuweza kueka pale nakiona najua kuwa hiki ni kitu cha dhamana nilicho na.

Lengo ambalo la muda mrefu ambalo nimekuwa nalo kazini ni kuweza kuhakikisha kuwa nimepanda ngazi ama nimepanda kwa cheo chochi kingine hili nihakikishe kuwa kazi yetu imeweza kuendelea na pia nimeweza kuwafikia watu wengi ambao hawana sauti zao hazisikiki kazini.

Ndio, napenda sana kuenda pwani, ukienda pwani pale unajitumbuiza, unatuliza akili, na pia unajihisi vizuri sana ukiwa pale pwani, na tena kuna vile vyakula ambavyo viko pale vitamu kabisa, kama vile wali pila uya pale tena biliani ya pale tamu kabisa hivi na hisi vi.

Wakati wa baridi kali mimi uhakikisha kuwa navaa mavazi ambayo yananikinga kutokana na baridi Kwa sababu huo wakati unapata kuwa, kuna maradhi mengi, maradhi ya mafua ambayo huweza kupata mtu na unapata kuwa unaweza kuchoka, wakati mwingine unapata kuwa yanakuwa magumu sana ukiwa na ile maradhi.

Nakunywa maji mara tatu ama mara nne kwa siku nikisha amka nachukua glasi mbili za maji wakati ninapo toka kutoka kuondoka kazini nanywa glasi ingine moja ya maji na tena nina kichupa kikubwa ambacho mimi hubebea maji ya kunywa na shinda nanywa kila siku.

Ndiyo, napenda sana kutumia njia ya video kwa mawasiliano kwa sababu hii ni njia ambayo inanisaidia mimi mwenyewe kuweza kuonana na wale watu ambao tunaeza kuzungumza nao na hiyo inanisaidia labda kuweza kuwajulia hali labda hawajisiki vyema naeza kuona hali yao ama jinsi ambavyo wanavyo endelea.

Stadi ambayo ni muhimu sana kwa kazi yangu ni stadi ya kuwa mwaminifu kwa sababu ukiwa mwaminifu hivi unapata kuwa watu wanakuwaamini kwa uharaka sana hautahitaji kujielezea mara kwa mara labda kwa lile jambo ulilolifanya unapata kuwa hilo linakuwa ni jambo nzuri kabisa wakati wote.

Ndio napenda sana kula samaki sana sana ile ya tilapia naipenda sana kwa sababu ni tamu na tena haina mifipa mingi unapata kuwa ukiipika vizuri unaieka virojo rojo na vitamu tamu unapata kuwa unaila vizuri pia unaeza ipikia kitu ingine unaila nayo.

Utotoni mwangu nilikuwa napenda sana mchezo wa kuigiza kwa sababu nilikua najua ninaile talanta ya kuigiza hivi nilikuwa nahakikisha tukisha patana na watoto wenzangu tunacheza ule mchezo wa kuigiza hivi uli nisaidia sana wakati ambapo nilikuwa nakua mkubwa kujijua zaidi.

Napenda sana mazingira ambayo ni matulivu kazini kwa sababu unapata pale kuna amani na tena ile amani inakusaidia kuweza kufanya ile kazi ambayo inafaa kwa muda na tena unapata kuwa huwa wakati unafanya hile kazi nzuri na unapata kuwa hakuna matatizo mengi unayopitia pale kazini vizuri sana.

Ningependa kumpa mtu ambaye anataka kuanza kazi awe na subira kwa sababu subira huvuta heri na unapata kuwa mtu anae kuwa na subira vibaraka mingi huja baadae lakini usiwe na haraka sana kwa kazi usitumai ama ufikiria utapata mafanikio siku ya pili ya ama ya kwanza ulioanza kazi.

Kitu ambacho kinanifanya nifurahi sana ni wakati ambapo nina fedha kwa sababu wakati ule ninafedha ninaeza kufanya vitu mbali mbali na tena naeza kununuwa vitu ambavyo labda wakati mwingine siezi kununuwa hivi unapata naeza kusafili pahali mbali mbali naeza kuvinunuwa vinguo ama vitamutamu viangu.

Napenda sana kuzungumza na marafiki zangu sana sana kwa sababu unapozungumza na wao unajihisi vizuri na tena unapata wakati mwingine tunacheza na wao michezo vile ya kikapu labda wakati mwingine tunachora wakati mwingine tunaketi tu tunajipumzisha na hivyo nahisi vizuri.

Napenda sana kutazama video za kuchekesha. Hizo ndizo hupenda hufanya sana nieze kucheka. Unapata kuwa watu wanaeza kuzungumzia ama maoni ya watu pale kwenye mitandao Unapata kuwa hayo yanafanya nijihisi ama nacheka zaidi kwa sababu ni matamu na tena yafurahisha.

Ndiyo hata sio mara moja nimefanya kazi ya kujitolea unapata kuwa wakati mwingine inatokea labda umemaliza kazi hauna kitu cha kufanya kwa hivyo nilienda nikajitolea kufanya kazi pale kulisha watoto ambao hawana wazazi na pia kupika kuwasaidia kuwafulia mavazi vitu kama vile.

Ndiyo nimewahi kununuwa tikiti ya kuenda kujionea mpira na hili ni jambo ambalo mi huweza kufurahia sana na niliweza kufurahia wakati ule hivi nikueza kusikia kuna tukio ambalo labda nila kimuziki na nunua tikiti na naenda kujionea na nahisi kuwa nilifanya jambo nzuri.

Nahakikisha kuwa kama niya kwiku ya tupa nayatupa jinsi ambavyo inafaa kama naya choma vitu tu kama vile ama nafanya jambo ambalo linahakikisha kuwa y tupa ile plastiki mle nje huivi nahakikisha kuwa labda ni ile tupa iliokuwa na kitu naiyosha na itumia kwa njia ingine zaidi.

Napenda kuhusu mziki ambao ni wa kusifu hivi unapenda vile dada ambaye anaitwa Venesa anasifu, nyimbo nzuri sana tena na sauti nyororo hivi unahisi kuwa pia wewe ukishiriki kwenye ule wimbo ama ule mziki unahisi vizuri na unahisi kuwa napenda.

Napenda sana mikutano ya kibiashara hii mikutano huwa inanisaidia sana kuweza kupatana na watu na pia kusikia maoni yao hivi inaeza kunisaidia kujirekebisha mwenyewe labda kuna pahali ambapo labda sikuwa najua ama nilikuwa nafanya labda kimakosa, hivi inaeza kujierimisha.

Nahisi vizuri sana kuhusu wasirisho kwa sababu linanisaidia sana kueza kuhusiriana na watu unapia kueza kuhusiana na ojinsi ambavyo inafaa na unapata kuwa ule wakati unahusiana na wala watu wa mazili lile wasirisho linaeza kuhakikisha kuwa kila mtu amepata nafasi na anaeza kufanya jambo.

Napenda sana kitambu cha ada ya jua kwa sababu hi ni kitambu ambacho kilieza kuandikwa na muandishi ambayo mi nampenda zaidi na unapata kuwa mambo ambayo amezungumzia pale ni mambo ya kuelimisha ni mambo ambayo ni mazuri unapata kuwa kinaburudisha ukikisoma kitabu kile chenyewe.

Ndiyo, mie ni mtu mbunifu sana, hata mie nimuandishi wa vitabu. Hivyo unapata kuwa wakati mwingi nina fi mafikra mengi, na unapata kuwa njia ambayo naeza kuwasirisha yale mafikra yangu ni kutumia ama kuandika vitabu. Hivo unapata kuwa ubunifu wangu mwingi huweza kupitia vile vitabu ambavo naandika.

Huwa na hakikisha kwanza, nimejipanga, nimeangalia, nimepitia kazi yote, nikaona nitaanza na kazi gani, nitarudilia kazi gani, kisha nitamalizia kazi gani, kwa ule mtindo ama ule mpangilio, huwa na hakikisha kwa sipotezi muda pale ndani, hivi nikianza kazi, hivi namalizia vizuri muda.

Ndiyo napenda sana kuchora kwa sababu mie najua kuchora na nachora vitu vingi nachora mtu maua hata ukitembea kwangu unapata nyumba kumejaa michoro hivi unapata nimeweza kuiweka pale kwenye ukuta hivi unapata kuwa inavutia na inapendeza kwa vile anajua hiyo michoro huweza kuvutisha.

Sitembei hospitalini sana kwa mwaka labda mara moja ama mara mbili kwa vile mungu amenijalia afya njema na hilo ni jambo ambalo mimi huweza kushukuru sana labda kuenda tu kuangaliwa ama pia kuenda kutembelea daktari wa meno ili aweze kuniangalia jinsi naendelea.

Naipenda sana harufu ya chakula kwa sababu ile harufu inavutia sana na unapata wakati mwingi ninaposikia ile harufu mi huweza kufuraia sana hivi malafiki wangu weza kuninunulia maua wakati na wakati kwa sababu wanajua napenda ile harufu sana na pia manukato kwa kawaida.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya harusi. Kwa sababu unajua kuwa ile ni tukio ambalo watu wengi huwa wameligojea sana na unapata kuwa watu wengi wanavalia mavazi ambao ni mazuri, watu wanapika vyakula vitamu, tena watu wote wanafurahia mle ndani hivi napenda sana ile sherehe.

Mie marafiki wapya huwakikisha kuwa nimewonyesha upendo na tena nimewonyesha uaminifu na tena napenda sana kuwa nunulia hivi mazawadi kwa sababu zawadi ni jambo la kuelezea mtu kuwa unapenda ama kumuonyesha upendo kwa hivo mie hilo ni jambo ambalo huweza kufanyia wa marafiki.

La sipendi haswa hata kidogo kuzungumzia mambo ya kisiasa kwa sababu hainiburudishi, hainifurahishi, haina mafunzo mazuri unapata kisiasa mambo mengi yameweza kuharibika watu wanaangalia tu jinsi ambavyo wataweza kunyakua mali ya uma hilo jambo sipendi.

Ndiyo, mi hufanya yoga kila wakati. Unapata kuwa wakati mwingi nafanya ile yoga. Inanisaidia sana kujua yale mambo ambayo yata nisaidia. Na tena kulainisha mwili wangu. Hivo napata nikishamka nafanya yoga. Labda nikitokea kale pale kazini nafanya yoga. Hiyo hunisaidia sana mwili wangu.

Mi huakikisha kuwa nimela chakula ambacho ni kizuri hakina mafuta mingi matunda kwa wingi nanywa maji kwa wingi ili kuhakikisha kuwa afya yangu ni nzuri na pia kufanya mazoezi jambo ambalo ni muhimu zaidi ni kufanya mazoezi ninapo kula ama ninapo amka vitu kama vile.

Huwa nimetengeneza ratiba ya kupanga kazi zangu hivi unapata kuwa wakati ambapo ninafanya kazi zangu ile ratiba inanisaidia kufuatilia ufuatilizi ambao nataka na najua kwa wakati huu nafaa kufanya jambo hili kwa wakati ule mwingine nafaa kufanya jambo lile lingine mambo kama yale.

Napenda sana mahali pa kimya. Sipendi kelele hata kidogo. Hivyo unapata hata mahali ninapoishi kumenyamaza kabisa. Sipendi kelele unapata kuwa ile kelele inafanya nashindwa kulala vizuri. Inafanya nashindwa kufanya ama kutekeleza zile shughuli zangu za kikazi vizuri kwa vile kuna kelele.

Nahakikisha kuwa nimeeza kuweka wale watu ambayo labda nataka waze kuviona vitu ambavyo navieka pale mitandaoni na nahakikisha kuwa pale katika maoni nimeeza kufunga ili mtu ambaye labda anachuki yake asije kaleta chuki yake kwenye farage yangu pale mitandaoni.

Kumbukumbu ambayo nzuri ambayo ninayo kutoka ututoni ni ya jinsi ambavyo nilikuwa naenda pale shuleni nikiwa mdogo jinsi ambavyo sikua najua kujivisha nikikumbuka ile fikra ambayo nilijua ama nikafunzwa kuandika mambo kama yale huwa nahisi vizuri sana.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa nahisherekea na marafiki wangu na familia yangu kwa vile na hakikisha kuwa wako karibu nami na tena wako karibu nami kila kitu ninacho kifanya hivo naona kuwa muda mwingi nikona wao na tena tunakula vyakula vitamu tunapiga picha mambo yale.

Mimi nina kipawa cha kuimba hivi nina sauti nzuri ambayo inaeza tuwa nyoka pangoni hivi wanaakikisha kuwa nimetumia kile kipawa changu vizuri hivi na muimbia mungu wakati mwingine naenda naimba kwenye sherehe na hiyo inaburudisha na kufrahisha.

Ndiyo napenda sana kulima bustani kwa sababu inavutia na tena inafanya nieze kuwa nafanya kitu pale nyumbani hivo unapata kuwa wakati mwingi utanipata kwenye bustani yangu nikilimia nainyunyuzia maji vitu kama vile ili nihakikishe kuwa iko sarama kabisa wakati wote.

Kumbu kumbu nzuri ambayo ninayo shuleni ni jinsi ambavyo nilikuwa mkuu wa wasichana pale jinsi ambavyo niliweza kuwafunza mambo ambayo ni mazuri hadi waleo wengine wananipigia rununu wananiambia kuwa wana zile kumbu kumbu nzuri ambazo tulieza kupatana nao na ule ushuhuda ambayo niliweza kuwapa vizuri kabisa.

Mie habari yangu mingi sana hupata kwenye mitandao kwa sababu mitandao inanijulisha kila kitu wa ambacho kinatendeka kwa ule muda labda tu ni ajali imetendeka naeza kuinea kwenye mitandao labda kitu kizuri ama mtu ameweza kutembea mahali fulani hivi navijulia pale kwenye mitandao.

Hivi napenda sana kulima kwa sababu ukulima wangu wamboga unafanya vizuri sana unapata kuwa hata mboga ambazo ni mezilima vinafanya vizuri sokoni unapata watu wengi wananitembelea na wanataka kujua zaidi jinsi ambavyo ninafanya kulima na mambo kama yale mengine.

Ndio napenda sana kupiga chombo cha mziki. Kwa sababu mziki ni sanaa ambayo mimi mwenyewe naipenda sana. Hivyo unapata kuwa sauti yangu tamu naitumia pale kwenye mziki na natumia vile vyombo vya mziki kueza kurainisha ama kuifanya iwe nadhifu na safi kabisa. Na tamu kuburu.

Napenda sana mtaa wangu kwa vile umeweza kutulia sana kwa sababu hauna kelele hata kidogo hivi naeza kutulia mle ndani na naeza kufanya vitu vingine na tena kuna hewa safi kumepandwa miti hivi nikifungua dirisha langu uweza kuona ile miti mizuri ilio pale katika ule upande mwingine.

Napenda sana rangi nyekundu kwa sababu hii ni rangi ambayo inayovutia sana na tena unaeza kujua ama kuionea kwa umbali hivi unapata kuwa watu wengi wanaeza labda umevalia rinda la ile rangi yangu nyekundu unapata kuwa watu wengi watakufahamu kwa umbali ukieza kuja na tena inaonye.

Mie hutumia simu yangu wakati wote unapata kuwa wakati wote nimeeza kushikilia ile simu yangu na tumia teknolojia ya kisasa labda kufanya utafiti kuhusu swala fulani ama pia kujifunza mambo ambayo siyezi kuyajua na hivi unapata kuwa najiburudisha kuona video vitu kama vile.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni kukuwa najielewa kabisa na unapata wakati mwingi ninapo jielewa hiyo inasaidia kuelewana na watu wote kukaa na amani na watu wote na pia unapata tunapata mafanikio wakati ambapo tunakaa na amani na tunaelewana kuna maelewano pale kazini.

Mie napenda sana kahawa kwa sababu kahawa ni tamu na tena inaongeza joto muilini hivi wakati waote mimi najitayarisha huwa napenda sana kahawa kwa sababu ni nzuri tena inafanya wakati mungine kama naenda kazini usisikie kulala hivi naipenda sana ile kahawa ambao nayakunyua.

Ndio nimewai kushiriki kwenye mashindano ya kukimbia na hivi nikaeza kuibuka kama mshindi ya mashindano tulikuwa tumeenda kushindana pale uingereza na watu walikuwa wametoka nchi tofauti tofauti pale nilieza kukimbia na juhudi zangu zote nikaibuka mshindi.

Wakati ambapo nahitaji msaada kazini, huwa nahakikisha kuwa, nimefika mapema, alafu nikisha fika mapema, nafanya kazi yangu kwa kujitahidi sana, tena naandika barua, kuwa nataka msaada kazini, kama ni msaada wa kuzungumza, naweza kuzungumza na wengine pia wanasaidia.

Ndiyo, mimi nimeweka picha zangu mingi sana mtandaoni kwa sababu napenda kupiga picha. Hivyo unapata kuwa labda nimepotembea mahali, nimevaa rinda vizuri. Napiga picha pale alafu unatuma pale mtandaoni na unapata kuwa marafiki zangu wanafurahia sana na wanatuma maoni yao mazuri pale.

Napenda sana jukumu la kuwaleta watu pamoja na kuweza kuwasiliana nao ili ni tuhakikishe kuwa kila mtu anaeza kupata kazi yake vizuri ambavyo inavyofaa Hivyo unapata kama wakati mwingine naenda kuona wagonjwa, unapata watu wagine wafanyikazi hawako Hivyo nleta penda kuwaleta pamoja.

Ndiyo napenda sana ule mchezo wa ubao kwa sababu unaburudisha wajua wakati mwingi labda nimechoka naenda nacheza ule mchezo wa ubao alafu pia unalipa sana kama unaenda mashindano ukieza kuibuka mshindi unapata kuwa ule mchezo wa ubao unalipa fedha vizuri na unapata unaburudisha.

Napenda sana kununua mavazi, nikinunua mavazi mimi huwa nafurahia sana kwa sababu mwili wangu nakaliwa vizuri na nguo ambazo nazinunua. Hivyo utaniona kila wakati nimeenda katika maduka makuu ambayo huweza kuuza manguo. Hivyo naeza kununua. Na pia vyakula vitamu napenda kuvinunua sana kwa wakati mwingi.

Ndiyo sana sana wakati niko kazini naenda matembezi huwa nahakikisha kuwa nikona ile saa mkononi kwa sababu inaniwezesha kujua muda na pia inafanya uonekane mzuri na tena kwenye kueka masaa unaonekana mtu ambaye anajitahidi sana kwa kuhakikisha umeweza kufanya.

Lasi wajui hata kidogo kwa sababu mii wakati mwingi nafanya kazi pale nyumbani kwangu na hivi sinamuda wakutoka kupatana na wale majilani wangu hivi inakuwa ngumu sana kuafahamu labda mmoja ama wawili ambao labda tumekaribiana nao na wanataka kitu kutoka kwangu.

Sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa na pia ile sherehe ya siku ambayo niliweza kupata shahada. Hizo ni tukio ambazo naweza sema ni kubwa sana katika maisha yangu na tena imeweza kunielimisha na kuniweza kuniibukisha ni kama mshindi hadi hapa nilipo sasa waleo.

Mie huweza kutumia jia ya gari kwa usafili wa kila siku, sana sana ninapokuwa naenda kazini, hivyo unapata wakati mwingi ni lazima niitumie kwa sababu, pale ninapoenda nipa lefu, hivyo unaona naichukua lile gali, inanipeleka, mala ingine nachukua lile ambalo unachukua kwa simu, linachukua pale ny.

Sana sana huwa natumia tarakilishi hili tuweze kufanya kazi vizuri na timu yangu ya mbali na pia tunaeza kutekeleza mikutano katika nyaraka tofauti tofauti hivi unapata inatukutanisha pamoja na tunaeza kufanya kazi vizuri.

Ndiyo, natumia sana mitandao ya kijamii kwa sababu inanielimisha wakati ule inaniburudisha, wakati ambapo wanataka kusoma kitu, napata yale mafunzo yote ambayo anataka katika lile mitandao ya kijamii hivi hiyo mitandao ya kijami inanisaidia sana katika maisha.

Napenda sana hali ya hewa ya jua. Wakati ambapo kuna jua, mi u furahia sana kwa sababu mi huweza kutembea pali tofauti tofauti. Na tena ule wakati, naeza labda kuvua manguo yangu yanaeza kukauka kwa haraka. Na tena wakati ule pia, naeza kujipata ninafuraha wakati mwini.

Ndiyo mimi huweza kufuatilia sana matukio ya kimataifa hivyo napata kuwa Nikifuatilia ile matukio katika televisheni mitandao ya kijamii inanielimisha yale mambo ambayo ya naweza kutokea ama yanayotelekezwa nchi ama mataifa tofauti tofauti nayaweza kuya jua.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni msichana nimpendaye anayeitwa Beki, na ni msichana ambaye ananishikilia, ananifunza, ananikosoa, labda sijafanya makosa, wakati mwingine tunaenda tunasherehekea, na yeye kama ni siku ya kuzaliwa, ananitembelea kwangu nyumbani, tunashikiliana kwa umuda mwingine.

Mitandaoni huweza kusomea habari tofautitofauti kama YouTube, Instagram, TikTok, hizo zote na pia Facebook unapata kuwa napata zire habari zote pale katika ile mitandao ya kijami na hiyo inaeza kunisaidia kujua yale mambo ambayo yanaendelea karibuni.

Ningependa sana kujifunza ujuzi wakupika kwa sababu mimi sijui kupika na wakati mwingi unapata kuwa labda wageni wameweza kunitembelea jambo hilo linakua ngumu sana kwangu kwa sababu wakati mwingine naweza kuagiza chakula kutoka kwa ile mikahawa mikuu na hiyo inakuwa begi kali sana kwangu.

Wanagojea barua pepe kama kwa siku kama mara tatu hivi ili nieze kunijurisha kazi ambayo nafaa kufanya katika kampuni ambayo naifanya kazi hua inatuma kila siku mara moja na pia labda kazi ambayo nilikuwa nimeuliza wanangojea barua ambazo hua nazirudisha.

Mimi huhisi kama nimechoka sana sipendi sana kusimama kwenye mistari kwa sababu ukiwa pale unahisi watu wengi wananukia wananukia minukato ambayo ni tofauti tena unahisi kama umechoka kwa hivyo mimi sipendi sana kusimama kwenye mistari yeyote kama tu siwezi kufaidi.

Napenda sana kusilikiza mziki wa kusifu kwa sababu ule ni mziki ambao una nipeleka karibu na mungu. Na tena nahisi vizuri ni kiweza kuimba kwa vile unafanya roho yangu iweze kutulia, inafanya yale mawazo mengi ya weze kuniondokea, hivi naweza kutulia na nahisi vizuri zaidi.

Unapenda sana kufanya kazi. Kama kazi rahisi, napenda kufanya peke yangu. Kwa sababu unapata wakati mwingi, wakati mnafanya kazi na watu, hawataki labda hawa na ule muda, muda ambao unapatikana, hawa patikani, labda wanafanya pole pole. Hivi napenda kufanya kazi sana peke yangu na inasaidia sana ni kujitu.

Huenda maktabani mara mbili kwa wiki na hiyo ni labda nikiwa nimemaliza kazi ama nikiwa nimeenda ninajihisi Nataka kuenda kusoma vitabu kwa sababu mimi ni mwandishi na huo wakati napenda kusoma vitabu vingi sana ili nieze kujua mambo mengi zaidi kuhusu vitabu hivi nitaeza kuzitembele.

Napenda sana kufanya kazi ya kuangalia bustani yangu naimwgilia maji nahakikisha kuwa nimeeka usafi katika nyumbani yangu hivi na nafanya usafi labda nafua nguo naosha vyombo wakati mwingine naeza kupika napenda sana wakati ambapo niko nyumbani hivi nafanya vitu vini.

Napenda sana kukaa na familia yangu, tunazungumza, yale mazungumzo hunipa amani, wakati mwingine wananijulisha yale mambo wambayo siyafahamu, tena labla tunala pamoja, hivyo unapika vya kula mnalala pamoja na familia, hivyo ni vitu ambavyo mi huweza kufanya na familia yangu wakati tunapokutana.

Huwa naenda mahali pa ibada labda jumapili ama labda wakati mwingine nikipata muda wangu kwa sababu labda niko kazini nashindwa kuenda pale Lakini huwa naenda kutoka jumapili asubuhi mapema narudi hivi jioni kwa sababu natumia ama napenda kutumia muda mwingi pale.

Napenda sana kuandika kwa kompyuta kwa sababu kompyuta ni rahisi kuandika kwa haraka na tena inaeza kukosoa maari ambapo ulabda umefanya makosa na huwezi kujua. Hivyo ukiandika na mkono unaona unaandika pole pole unatumia muda mwingi na ile kompyuta inaeza kufastishia muda.

Napenda sana kutumia muda wangu wa mapumziko kusoma vitabu kwa sababu zinanijulisha mambo mingi ambayo sijui wakati mwingine napenda kutumia muda wangu wa mapumziko kuweza kutazama televisheni ama video hizi zinanipa burudisha na kuni kupoteza wakati.

Napenda sana kutembea kwa ramani. Kwa sababu ramani ni nzuri sana unapata kuwa. Kuna ule msongamano mkubwa wa magari hivyo unapata kuwa ni mzuri, hauna ile hewa kubadilishwa kwa hewa ama pia kuharibiwa kwa hewa unapata kuwa ni rahisi na tena sio wa bei ghali ya juu.

Nimewahi jaribu kile chakula cha pastala. Kile ni kichakula kitamu zaidi ambacho ninasema nishawahi kukila. Hivi nilieza kutembea katika nchi ya ughaibuni pale na nikaeza kujaribu kile chakula na hivi kikanipea ladha tofauti na zile ambazo minhula kila siku.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi ona ni ile ya misitu ambayo nilieza kutembea pale kuna amani tele na pia unaona nilikuwa nimetembea pale kuweza kujiburudisha kupanda milima na pia kueza kuona misitu hivi nilieza kujiburudisha vile ambayo vyote nilieza.

Mie huoga mara mbili kwa siku, mara ya kwanza nikiamka hivi nahakikisha kuwa nimeoga na toka naenda kazini, kisha baadae nikirudi jioni, hivi na rudi ni mechoka, nimetokwa na jasho, hivi naoga tena pale bafuni na hakikisha kuwa mwili uko salama kabisa na msafi.

Mi hupenda sana kupiga picha. Hivo utapata napiga picha mara mingi hata picha 20, 40 kwa vile napenda kueka mambo ambayo labda nitakuwa nakumbuka kama kumbukumbu zangu labda ni tukio lililoeleza kutokea ama mambo kama yale mi huweza kuweka kumbukumbu.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa kwa sababu ni kitu kizuri sana na unapata kuwa kina kufurahisha na unapata kuwa sio kitu ngumu hivyo kisha jifunza unaeza kuimba nyimbo tofauti tofauti ama pia unaeza kumsaidia mtu ambaye labda anatunga nyimbo ama pia kujiburudisha kusaidia wengine.

Mie huweza kuwasiliana nao kutumia rununu wakati mwingine kwa sababu sio wakati mwingi huweza kuona na kwa vile wafanya nafanya kazi kutuka nyumbani hivi labda ya kuna ujumbe nataka kuwapatia naweza kuwapigie ama pia naweza kuwatumia barua pepe ambayo wakiipata wanairudisha tu kama vile walivyoipata.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama. Mnyama ambaye niliyefuga ni sungura. Napenda sana sungura kwa sababu ni mnyama msafi, na tena unapata kuwa ana nyama tamu sana, na pia ngozi yake ni ngozi laini sana, kwa hivyo wakati ambapo nilikuwa na ufuga, nilikuwa nahakikisha, nimeutafutia majani ya kutosha, anala, na pia na msafisha.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki, ambalo lilikuwa limetelekezwa kwenye mji mkuu. Hivi niliweza kukata tikiti na nikaweza kujiunga na marafiki wangu na tukaenda katika zile tamasha za mziki. Kwa sababu hizo ni tamasha ambazo huleta watu pamoja na unaweza kujijulia na kuona mambo mingi.

Mie napenda sana chakula cha wali kwa sababu wali naupika na njia tofauti tofauti naeza pika biliani biliani kuku iyo ndio nayopenda zaidi najua kuitayalisha na pia kuipika wakati mungine pia napenda kupika pilao labda naenda nanunuwa kila kitu ni nacho hitaji naja natayalisha.

Nachukia sana kufua manguo kwa sababu ni kazi ambayo inachosha, unainama sana, unachoka mgongo. Kwa hivyo mi sipendi sana kufanya kazi ya kufua manguo pale nyumbani. Hivi nitafanya kazi ingine, nitaeza kupika, nitaeza kufanya, lakini ikifikia pale huwa nazitia kwenye mashine ili inaeza kufuwa.

Mi huhakikisha kuwa nimetengeneza mavazi ambayo nitaeza kuvaa alafu pia natengeneza ule ujumbe ambao tutaeza kuzungumzia, ama pia napitia maswala ambayo tunafaa kuzungumzia, ili naeka akili yangu ikiwa tayari kusema mawe yale mambo ambayo yanafaa tuweze kuzungumzia pale kwenye mkutano.

Napenda sana mwezi wa aprili kwa sababu huu ni mwezi ambao mie nilizaliwa na pia hukua mwezi mtulivu sana unapata kuwa unaeza kutembea mahali tofauti tofauti hewa iko salama nchi tofauti tofauti na pia ni mwezi ambao unamafanikio mengi zaidi unapata watu wengi hujivunia huo mwezi.

Napenda sana si huweza kutembea mahalili tofauti tofauti na familia yangu hivi labda tunaeza kuenda kwenye mikahawa tofauti tunajaribu vyakula vyabpale pia tunaeza kukaa chini tunatulia tunaeza kupata mazungumzo kama familia hivi tunaeza kujiburudisha pale.

Mazingira huwa safi sana yakitunzwa hivi ukipata makaratasi yametupwa pale vitu vya plastiki, hivi vyote unaviokota, unaeza kuvitupa vizuri ama unaeza kuvieka ama kuviosha. Kama vile plastiki vichupa vile, unaeza kuvieka kuvitumia na vitu vingine.

Mie hupenda sana ya digiti ya tatu kwa sababu hiyo naitumia wakati mwingi labda naeza kuzungumza ama pia naeza kuandika huwa najipata wakati mwingi labda hata bila kujua ama pia nikijua nishaitumia kwa vile inaelezea mambo mingi sana na pia watu wengi huweza kuitumia.

Mafunzo ya kazi ambayo nimenisaidia sana ni mafunzo ya kutumia teknolojia. Kwa sababu unapata wakati mwingi vitu ambavyo tunavitumia sasa hivi, unatumia teknolojia. Hivi mafunzo ya teknolojia ni mafunzo ambayo naeza sema ya menisaidia kwa makini sana na uhakika hivi naeza kujivunia hayo.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti wakati mwingi sana labda kuna yale mambo ambayo sitaki kuyaandika labda ni mambo malefu hivi nitatumia teknolojia ya sauti ama pia naeza kuzungumzia mtu hivi naona ni virahisi kuweza kumtumia walaka ambao ni wa sauti ayajize kuuskiza.

Mimi huakikisha kuwa na chukua yale maoni ambayo ya nanifaa na nahakikisha kuwa yale maoni ambayo labda yanaeza nisaidia nayatilia maanani lakini yale maoni labda sioni ya kinisaidia ama ambao maoni ambayo sioni ya kinisaidia ama kunifaa nayatupilia mbali sana.

Mimi huweza kuhifadhi data yangu kwa rununu yangu kwa mtambo ambao unaitwa wa google hivi labda ni pictures zangu labda ni nambali za watu ambao labda nawapenda ama rafiki wangu wa karibu ama familia huweza kuhifadhi pale hivi labda ukiweza kupoteza simu unaweza kuzi.

Nilieza kupata mafanikio sana mingi kazini, hivyo unapata nileza kupandishwa cheo, hivi nikapata mshahara mkuu na, hivi ilo ni jambo ambalo linifraisha sana, hivi naeza kuzungumza na kila mtu vizuri na nampa kila mtu nafasi ya kujieleza yale mambo ambayo wanataka kazini muake.

Ndiyo, nimewahi kutembelea zote ziwa na mto, hivi mto wakati mwengine kitambo tukua tunaenda kuchota maji pale mtoni lakini baadaye nikaeza kusafiri na nikaeza kuenda kujitazamia ziwa, nishawai tembelea ile ziwa kuu la Victoria na nikaeza kujionea mambo mengi sana.

Ningependa sana kutembelea nchi ya uchina kwa sababu uchina una maendeleo mengi zaidi sana sana saa hivi kunatumia teknolojia na tena vitu vingi vya kibiashara vinatoka pale kwa vile mie ni mtu wa biashara unapata kuwa nitatengeneza safari nyingi kuelekea mle kuchukua vitu vingi.

Nahisi kuwa tathmini ya kazi ni jambo mzuri sana kwa sababu inaleta uaminifu pale kazini na unapata kuwa mnaweza kuzungumza vizuri kuelewana na pia kushirikiana hivyo mnapata ile kazi ambayo mnafanya, mnafanya kwa ushirikiano na mnapata kuwa mnaendelea vizuri.

Napendelea sana kitanda kizuri kwa sababu hapo ndipo na lala wakati mwingi na naenda kujipumzisha. Hivi kikiwa kigumu pia kinaeza nilete a matatizo. Hivi napenda sana kitanda kizuri unapata kuwa unajipumzisha mwili wako na pia unajihisi salamu ukiwa pale kitanda ni mara mingi.

Nahakikisha kuwa ili nieze kuongeza uzarishaji wangu, nimejipanga vizuri na nija najiyetarisha na najitahidi ili kuleta kizazi kizuri ambacho hakitaeza kupata matatizo yoyote ama kutesekana na kiletea yale mambo ambayo kinafaa kujua.

Mie nachukia sana watu ambao huongea sana kwa sababu hawa watu hawawezi kuweka siri unapata kuwa mtu ana ndoto ya kufanya jambo hili ama mtu anataka kufanya jambo hili ashatangazia kila mtu hivi nachukia sana watu wa kuongea sana wanaweza kuaibisha wakati wowote na siwapendi hata kidogo.

Mie napenda sana kusimamia kwa sababu wakati ambapo labda lafikia meza kunituma ni kamsimamie yu ni jambo lafaida sana na unapata kuwa wewe mwonekano wako weze labda kuwavutia watu na pia unaeza kuwasiriana na watu na kupitisha ujumbe ambao wewe mwonewe ungependa sana.

Napenda sana chakula cha mandizi ambacho kinaitwa matoke. Hiki ni chakula ambacho kinakuanga kitamu sana. Hivi unaeza kukitayarisha kwa haraka sana. Tena hakina ile formula. Hivi ukishachemsha maji unaipika na tena huwa na ladha tamu. Hivi kama unakaanga na vitamu tamu na vinanukia.

Ndiyo nimewahi kutembelea maonyesho ya sanaa wakati mwingi sana na hii ni jambo ambalo mimi huweza kunivutia sana na naweza kujifunza mambo mengi kupitia sanaa. Hivi unapata watu wana mafikra tofauti na wanaweza kuyaleta na wewe mwenyewe pale naweza kujivunia naweza kusoma mambo ambayo sikuwa nayajua.

Napenda sana kuongea kwa sababu wakati ninapoongea ni rahisi sana watu kuweza kuskiza lakini wakati ninapoandika unaweza pata kuna vitu ambavyo mtu hata vielewa ama pia mtu hata eza kuvisoma lakini wakati unapoongea unapata kuwa watu wengi wataeza kuskiliza na kupata ujumbe.

Mie huweza kutumia programu mingi sana za simu. Kuna hii tandao ya kijamii na ile chat GBT na pia ile Google. Kwa sababu inanisaidia kujua maswali ama kujibu maswali ambayo ni nayo na pia unaona ina nielimisha kwa yale mambo ambayo siku anayajua. Hivi napenda hiyo programu sana.

Napenda sana harufu ya maua. Hii ni harufu ambayo huweza kuvutia sana. Hivyo unapata wakati mwingi labda hata kwangu, nyumbani kwangu utapata kuna bustani kubwa pale ya maua ambayo mimi huweza kukaa pale wakati mwingi. Ili nieze kusikia ile harufu muda na muda tena na tena.

Napenda sana kula zile boga za kienyeji. Hizi ni boga sana kama vile kabichi, sukuma wiki. Hizo ni boga ambazo mie napenda kuzikula kwa sababu zinaongeza damu mwingi sana mwilini na pia zina afya na tena ni vyakula vitamu kuvila.

Mama yangu alinifunza mambo mengi sana muhimu maishani hivyo akaeza kunifunza jinsi ya kuheshimu watu kuzungumza na watu kukaa na watu na hilo ni jambo nzuri sana sana sana kukaa na watu napata kuwa hautagombana na watu utakaa vizuri jinsi ambavyo inafaa.

Ningependa sana kutembea Afrika kusini mlima table kwa sababu ule mlima ni watu ambao huweza kuwavutia watalii wengi kwa sababu una kihistoria ama ukona mambu mengi sana ya kihistoria ambayo si wenyewe hatuyajui hivo unapata kuwa nikitembea pale nitaeza kujua mambo mengi sana.

Mie napenda kuwa pahali patulivu sana pahali ambapo hakuna kelele hata kidogo kwa sababu wakati mwingi mie nina vitu vingi ambavyo nina vifanya ninavyo fikiria na havi hiitaji kelele hivi utanipata labda nimetulia kwa nyumba ama pahali pengine.

Ndio nimewai kuona bahari mara tu sio moja mara mingi sana na hivi nikaeza kujivunia sana na kufurahia sana wakati ambapo niliona bahari na pia kuweza kuona hiyo bahari unahisi kuwa msongo wa mawazo umeweza kukuondokea, umepata ule utulivu, na pia umepata kujiburudisha na raha pale.

Napenda ile rangi ya krimu kwa sababu hile ni rangi ambayo inamwangaza mwingi na pia sio rangi ya ambayo inaeza kuwa, ni rangi ambayo inavutia. Hivi unapata hata ukiwa mahali pa labda kazini ama pahali pengine, labda mtu yeyote ataweza kufaana na ile rangi wala tu haibagui.

Napenda sana viatu vya juu, hivi ni viatu ambavyo huweza kuhisi vizuri nikiwa nimevivaa kwa sababu ni viatu ambavyo vina langi yake nzuri na tena hivi viatu ni viatu ambavyo ukitembea nazo unajipatia heshima nzuri huku nje.

Mii hulala masaa sita kwa siku kwa subabu huwa nafanya kazi, masaa kumi kisha nafanya napika ama nafanya mambo mengine pale nyumbani. Hivyo naona kuwa masaa ambayo yanabaki ni masaa sita na huwa nahakikisha yanafika pale hivi.

Huwa nahakikisha nawakilisha wafanyi kazi wapya kwa njia ambayo naweza kujieleza vizuri ama pia nawakaribisha na kuwajulisha watu wengine naweza kuwaonyesha mahali tofauti tofauti na pia naweza kuwaeleza jinsi ambavyo tunafanya vitu pale.

Wakati umeme unapokatika kwa sababu miye nafanya kazi sana sana na umeme huwa nimehakikisha nimenunuwa kitu ambacho kinaweza kunisaidia ama kifaa ambacho umeme ukikatika na eka labda vitu ambavyo naeza kuweka waya pale ambayo inaweza kunisaidia kama umeme.

Huwa nahakikisha kuwa nimeeza kujiunga nao na tena nakubaliana na yale maumuzi ambayo timu yote yanaeza kufanya. Hivyo naona kama ni mavazi, tunavaa mavazi ambayo yanafanana, kama ni kutoa fedha ama kufanya jambo lolote, wanahakikisha tunashirikiana kwa umoja si wo.

Nampenda sana majira ya kiangazi pale wanapata kuwa kuna lile jua kali sana hivi huwa wakati mimi naweza kutembea mahali tofauti tofauti na pia mavazi ambayo na vaa ni mavazi rahisi sana haiwezi kunichosha pia nikifanya vitu na vifanya raka.

Ndiyo napenda sana kujaribu vyakura vipya kwa sababu unapata kuwa vina ladha tamu unapea na pia napenda kujua vijinzi ambavyo vilieza kutengenezwa kwa vile unapata vyakula vingine ni vitamu sana na tena unaeza kujua mambo zaidi kuhusu ile chakula labda ulio kulampya usio ya zoeya.

Unapenda sana mahali ambapo ninaishi kwa sababu ni nyumba kubwa sana na tena majirani wangu hakuna kelele hata kidogo na tena u nikienda pale kwenye dirisha wanaeza kuona nje naeza kuona labda bara naeza kuona barabara miti naeza kupumua hewa safi zaidi.

Ndio kila wakati mimi hununua vitu kutumia simu kwa sababu unaona pesa yangu yote kabla nikilipo inaja kwenye simu hivi inakuwa viraisi naeza kubeba simu yangu pahali ambapo pote naenda hivi hata nikitaka kununuwa kitu chochote na lipatu kwa urahisi na simu yangu mkononi.

Mie napenda sana joto kwa sababu wakati wa joto unapata kuwa mavazi ambayo unavaa, sio mavazi mazito, natena unapata kuwa unaeza kutembea mahari kuingi lakini kukiwa nabaridi unapata mavazi unavaa mavazi mazito na hivi hili silipendi kabisa kwa sababu ya nachosha zaidi.

Napenda sana kile kipindi ambacho huja cha mafunzo ambacho kinaitwa swala kuu hili hichi kipindi unapata kuwa kinafunza watu wa ndogo jinsi ambavyo wanaafakuishi na unapata kuwa watu wengi wanapata mawaidha pale na hicho ni kipindi ambacho nakijivunia zaidi.

Huwa nafanya mazoezi ya mwili, mala mazoezi ya mwili mala mbili kwa siku. Hivi asubuhi nikishaamka na tena jioni nikishatoka pale kazini. Unapata kuwa asubuhi mwili haujachoka. Hivi naeza kufanya mazoezi kama lisali moja na jioni naeza kufanya kama lisali moja.

Wakati wangu wa mapumziko mchana mi hupenda sana kuchola unapenda sana uchoraji hivi utanipata ni kichola vitu tofauti tofauti kama maua labda naeza kuchora manyumba vitu tofauti tofauti kwa sababu hiyo ni jambo ambalo napenda na huwa naeleza ujumbe zaidi kupitia uchoraji.

Napenda sana upepo kwa subabu upepo hauna madhara yeyote na unapata kuwa labda wakati mwingine natumia AC kwa nyumba kwa vile utapata kuwa ile baridi ama ule upepo hautaweza kuingia kwa nyumba kwa hivyo mimi ni nyumbani nikiwa ndani ya nyumba natumia AC lakini nikiwa pale nje nachukua upepo.

Mie ni melea nywele yangu ya kichwa kutoka nizaliwe hivi sijawahi kata ah kwa sababu mie ni mtoto wa msichana na mtoto wa msichana hafai kunyoa nywele kwa hivo nywele yangu nimeilea toka utotoni hadi sasa hivi ninavyoendelea na hata sita ikata kamwe hata siku moja.

Huwa nafanya kazi mbali mbali, hivi niko na duka langu kuu pale, huwa nalishona manguo, hivi, hiyo ndiyo, huwa inanistahirisha wakati wa likizo na nahakikisha kuwa naeza kuwashonea wale wote ambao wanataka mavazi, hivi nashona mavazi ambayo yanavutia na watu wengi wanapendezwa.

Ninapo sitaka ninapotaka kustarehe huwa naoga tena naenda kutazama televisheni hivi nachukua zile vipopkoni zangu naenda naketi kwenye kochi langu hapo nafungulia televisheni yangu naona netflix naona vitu ambavyo vina nifurahisha hivi najistarehesha.

Na mkumbuka mwalimu wangu mkuu kutoka shule yangu ya upili, huyo alikuwa kipenzi changu kwa sababu alikuwa anipenda sana, alikuwa na funza vizuri na tena alikuwa na mawaitha kila siku. Hivi watu wate walikuwa na mpenda kwa sababu ukikosea alikuwa na kukosowa na tena alikuwa na funza vizuri sana darasani.

Ndiyo mii napiga kura hivi nieze kumchagua kiongozi ambaye ni mpendaye na tena kiongozi ambaye ataweza kusimamia haki za wananchi ambaye hajipendi wala hali vitu vya wananchi huyo ndiyo kiongozi ambae mii nitaeza kuchagua ambaye anaeza kuangalia wanainchi.

Natumia kompyuta zaidi kufanya kazi. Hivi nafanya ile kazi ya kukalimani unapata kuwa wale wateja wangu wakonchi tofauti. Hivi tunaweza kupitia mtambo mmoja, tunaweza kupata na nao, naweza kuwazungumzia, naweza kuwatafsiria pale. Hivi ndio nafanya wakati mwingi pale.

Mara mingi mchana mie hula wali wali labda pale kazini tunalitoa biliani, wakati mwingine tunala pilau kwa vile ni chakula cha haraka sana, unaweza kukitayarisha kwa haraka sana na tena ukikila hakikai sana tumboni, hivi unapata muda mwingi. Mie ntaweza kula wali mchana.

Napendelea sana kusoma habari mitandaoni kwa sababu mitandao ina ujumbe wote kwa hivyo unapata gazeti haina ujumbe ama haikuweza kupata ule ujumbe wote lakini mitandaoni utapata kila kitu kwa ufasaha pia maoni ya watu utaipata pale na utaweza kuelewa zaidi kuhusu labda lile tatizo ama kile kitu.

Mi huwanahakikisha kuwa vile vitisho vya mitandao havinitishi haswa hivi naona kuwa naeza kumrudishia mtu labda vile hameza kueka maoni yake pale mazuri naeza kueka kama ni maoni mabaya mina yaacha tu na mwachia ya wengine wanaeza kuzungumza nae kwa sababu siwezi.

Ningependa sana kujaribu ule mchezo wa kikapu kwa sababu ule ni mchezo ambao naona kuwa una raha sana na tena unaburudisha hivo unapata kuwa wale wachezaji wao pale ni wanani warefu pia mie ni mrefu hivi naona kuwa naeza kucheza vizuri hivi naona pia jinsi ambavyo wanaocheza sio.

Mimi huweza kufua nguo mara moja kwa wiki kwa sababu nikona mashine ya kufuwa hivyo unapata nguo ambazo zote nimeweza kuzivaa kwa wiki moja na zifua lakini mimi nina manguo mengi hivu ni kika wiki moja huwa sio ni itatizo ama majuma mawili pia ni sio ni itatizo lolote kufuwa.

Na hakikisha kuwa nimeweza kutengeneza ratiba ratiba ambayo naweza kufuatilia vizuri pale kazini hivi nahakikisha kuwa natumia muda wowote na kitu ambacho nilikuwa nafanya hivi napata kuwa sipotezi muda mwingi sana pale kazini kama ni level farm.

Nikisha toka kazini jioni sasa huu ndio utaratibu wangu wa jioni naenda nafanya naenda nacheza huko nje wakati mwingine nafanya mazoezi kisha baadaye naoga baadaye natayarisha vyakula vya jioni navila kisha natengeneza ratiba ambayo nitaweza kuifuata kesho.

Ndiyo napenda sana kuangalia nyota jamani ya pumzisha akili tena yavutia unapata kuwa unamafikira matamu ambayo yako na amani pale ukieza kuzitazama zile nyota pia unapata kuwa ule muda labda uko peke yako unalafiki yako pale unaeza kuzungumza maneno matamu.

Napenda sana mbwa kwa subabu mbwa ni mzuri na tena una hisia hivi unapata pia unaweza utumia kwa ulinzi hivi unapata kuwa mimi nina mbwa wangu ambaye nautumia kwa ulinzi. Hivi naulisha vizuri na tena una hisia, ukiniona nikija unanirukia vizuri hivi nahisi vizuri na pia unaweza kusaidia.

Napenda sana chapati na kuku. Hivi kutayarisha chapati ni rahisi na tena unapata kuwa ni nyororo na tena ni tamu sana. Hivi unachemisha maji unaweza kuyaweka maziwa mafuta unakanda ile unga yako inawa nyororo kabisa na tena unatengeneza zile chapati za kuku.

Ndiyo tuna ndege wakufungwa nyumbani yule ndege wa kuku ambaye nataga mayai wakati wote hiyo mayai inakuwa tamu wakati mwingine huwa tunamchinja na ana nyama tamu sana unapata kuwa anakula vyakula ambaye labda mnavikula vingine vingine mnamnunulia dukani.

Wakati ambapo ninaanza kazi, huwa naanza na maombi. Kwa vile maombi inaeza kuhakikisha kuwa kila kitu kiko salama na pia ile tatizo labda ungekubaliana nalo unapata kuwa ambao ile maombi uliomba, imeweza kulikuondolea na unapata kuwa kila kitu kinakuwa sawa kabisa.

Ndiyo napenda sana mapishi kwa sababu wakati mwingi utanipata pale jikoni nikifanya mapishi napikia familia yangu vyakula tofauti tofauti na pia na jaribu vyakula vingine labda nilivyokuwa nivevisoma kutokana na ile rununu yangu vile ambavyo mtu mwingine anapika navijaribu.

Unapenda sana kucheza ule mchezo wa mpira wa miguu. Hivi huo mchezo huweza kuniburudisha sana na unapata kuwa sio kuchuza tu. Unaniletea pesa pia. Hivi tukienda mashindano unapata kuwa timu yetu ikishinda unapata kuwa zile fetha ambazo tutapata. Tutaweza kugawana sisi wote.